Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya samaki. Samaki ni mtamu. Sana sana ukila samaki aina ya tilapia ama mbuta. Ama ngege kikwetu tunaita ngege. Samaki ambayo napenda sana. Mtamu inamanufaa mengi kwenye mwili.

Kumbu kumbu ya utotoni, ninayoithamini kabisa ni wakati nilipo pata matokeo yangu ya dara sala nane na ilikuwa jambo la kufuraisha na jambo ambalo na kumbuka adi wa leo Nilipo kuwa wakuanza katika shule yetu, kupita katika mtihani wa KCP na kinacho nifanya kuenzi wakati huo na mda huo ni furaha ilio ona nyanya yangu wa kifraia Nili ona mama yangu wa kifraia na wenzio wetu kutika familia wa kifraia.

Ninapohitaji kusaidika katika kazini cha kwanza ninaomba kwa ambao tulio karibu nao na ambao tunawendani sana nao Nitauliza swali kama ni kazi ambao inahitaji misuli Pia nitauliza ambaye ako karibu anisaidie Lakini cha muhimu ni kuongea na walio kazini pia.